Ninapotazama video mtandaoni napenda kutumia majukwaa mbalimbali ambayo hutoa aina tofauti za maudhui. Kwanza kabisa, YouTube ni moja ya sehemu inayopendeza sana kwa sababu kuna video za elimu, burudani, muziki, mafunzo na habari. YouTube inaruhusu watu kutazama video nyingi kutoka kwa watayarishi mbalimbali duniani hivyo ni rahisi kupata taarifa au kujifunza kitu kipya wakati wowote. Pia napenda kutazama video kupitia mitandao ya kijamii kama vile tiktok, instagram au facebook ambapo kuna video fupifupi za kuvutia ambazo ni rahisi kuangalia haraka. Video hizi hunisaidia kuburudika na pia kuona mitindo mpya, vichekesho au maudhui ya maisha ya kila siku wakati mwingine napendelea majukwaa ya streaming kama ya Netflix ama huduma zingine za video on demand kwa sababu zinatoa filamu na vipindi vya ubora wa juu vinavyo tazamwa wakati wowote majukwaa haya huwezesha watu kupata maktaba kubwa ya video au madhui ya kipekee ninapo chagua video ya kutazama mara nyingi hutegemea mudi yangu au lengo langu kama nataka kujifunza hutafuta video za mafunzo au dokumentari kama nataka kupumzika nachagua mziki, filamu au vichakesho. Pia hupenda video za afya, maisha au motisha ambazo hunisaidia kujiboresha. Faida kubwa ya kutazama video mtandaoni ni urahisi wa kupata taarifa haraka na kujifunza kwa njia ya kuona na kusikia. Hata hivyo ni muhimu kuthibiti muda ili kuepuka kutumia muda mwingi sana kwenye simu au computer. Kwa jumla, video mtandaoni ni sehemu muhimu ya maisha ya kisasa kwa sababu zinachanganya elimu, burudani na mawasiliano katika sehemu moja.

Napenda sanaa ya aina mbalimbali kwa sababu sana ni njia muhimu ya kujieleza, kuwasiliana hisia na kueleza maisha ya maisha yetu kwa njia ya ubunifu. Kwanza kabisa, ninapenda sanaa ya uchoraji na michoro kwa sababu ina uwezo wa kuwasilisha ujumbe bila kutumia maneno mengi. Rangi, mistari na maumbo huweza kuonyesha furaha, huzuni, matumaini au hata changamoto za maisha. Uchoraji pia hunifanya nitafakari kwa kina kuhusu maana ya picha na hisia zinazofichwa ndani yake. Pia napenda sanaa ya muziki, pia napenda sanaa ya muziki. Muziki ni lugha ya ulimwengu mzima ambayo inaweza kuunganisha watu kutoka tamaduni tofauti. Kuna aina nyingi za muziki kama vile pop, gospel, hipop, afrobeat na muziki wa asili ya kiafrika na majamii nyingine ulimwenguni. Muziki hunisaidia kupumuzika, kuongeza nguvu au hata kutafakari kulingana na aina ya nyimbo ninazosikiliza. Maneno ya nyimbo ni maneno ya nyimbo na midundo huwezesha kuguza moyo na kuleta kumbukumbu au hisia fulani. Sanaa ya picha ni mojawapo ninazozipenda. Picha nzuri inaweza kusimulia hadithi nzima kwa sekunde chache tu. Upigaji picha hunasa wakati maalum ambao hauwezi kurudi tena. Na hivyo hufanya sanaa hii huwa ya kipekee. Ninapenda picha zinazoonyesha mazingira ya asili. Watu katika maisha yao kila siku au matukio muhimu. Sanaa ya uandishi nayo inanivutia sana. Mashairi, hadithi fupi na riwaya hutoa nafasi ya kuingia katika ulimwengu ya mawazo wa ubunifu. Kupitia maandishi ya mwandishi anaweza kuonyesha uzoefu wa maisha, mafunzo au ndoto zake. Napenda sana maandishi yanayochochea fikra au kuleta mtazamo mpya kuhusu maisha. Sanaa ya ubunifu wa kidijitali pia au digital art pia inaweza kuwa maarufu sana katika ulimwengu wa sasa. Kwa kutumia teknolojia, wasanii wanaweza kuunda michoro, video au midundo ya kuvutia kwa njia mpya kabisa. Ubunifu wa kidijitali unatoa nafasi kwa watu wengi kujieleza na hata bila vifaa vya jadi kama rangi au karakasi, hii imefanya sanaa iweze kufikiwa na watu wengi ulimwenguni. Aitha sanaa ya maigizo na filamu hunivutia kwa sababu huunganisha vipengele mbalimbali vya sanaa kama uandishi, muziki na uigizaji. Filamu mzuri inaweza kufundisha somo, kuhamasisha au kuburudisha kwa wakati mmoja. Waigizaji hutumia mwili na sauti za kuwasilisha hisia za hadithi kwa jinsi rahisi na yenye nguvu. Sababu kubwa ninayopenda sana ni uwezo wake wa kuunganisha watu na kuleta mazungumzo. Sanaa huonyesha utamaduni, historia na mitazamo tofauti ya jamii. Pia husaidia watu wake kueleza hisia zao na za wengine kwa kina zaidi. Kupitia sanaa mtu anaweza kupata faraja, msukumo au hata njia ya kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa ujumla, ninapenda sanaa kwa sababu ni sehemu muhimu ya maisha ya binadamu, inaongeza uzuri, ubunifu na maana katika maisha yetu ya kila siku hio uchoraji, muziki, uandishi, picha au sanaa ya kidijitali. Kila aina ina nafasi yake ya kipekee na mchango mkubwa katika kuifanya dunia iwe pahali pakuvutia zaidi na lenye ubunifu mwingi.

Ninapenda kusoma na kuandika kwa sababu shuguli hizi mbili hunisaidia kukuza marifa, ubunifu na uwezo wa kujieleza. Kusoma hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu na tamaduni mbali mbali. Kupitia vitabu makala hau hadithi zinaweza kupata mtazamo tofauti kuhusu maisha, historia, sayansi au hata hisia za binadamu. Kusoma pia hunisaidia kuboresha msamiyati wangu wa uwezo wa kuelewa maudhui wa kini. Kusoma, hunipa utulivu wa akili. Wakati mwingine napohisi kuchoka au kuwa na mawazo mengi huchukua kitabu na kuingalia katika ulimwengu wa hadithi ni kama safari ya kiakili ambayo hainiitaji kuondoka mahali nilipo. Zaidi ya hayo, kusoma unisaidia kukuza fikra, pevu kwa sababu unifanya nijiulize maswali, kutafakari na kuchambua mawazo mbali mbali. Kwa upande mwingine kuandika ni njia bora ya kujieleza. Kupitia maandishi ninaweza kueka mawazo yangu kwa mpangilio na kuelezea hisia au uzoefu wangu wa uwazi. Kuandika unisaidia kufanua mawazo ambayo wakati mwingine yanaweza kuwa magumu kueleza kwa maneno yama kuzungumuza. Pia ni njia ya ubunifu ambapo naweza kuunda hadithi, mashairi au maelezo yanayo beba ujumbe fulani. Kuandika pia ni zana ya kujifunza, ninapoandika kuhusu jambo fulani hulazimika kuielewa vizuri ili niweze kuilieleza kwa wengine. Hii unifanya niendele kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kwa mawasiliano. Aitha kuandika hunisaidia kueka kumbukumbu za mawazo, malengo au matukio muhimu maishani jambo ambalo linaweza kuwa muhimu baadae. Kuna uhusiano mkubwa kati ya kusoma na kuandika. Kusoma hunipa msukumo na mifano ya namna ya kuandika vizu. Wakati kuandika hunifanya kuthamini zaidi kazi ya wandishi wengine kadri ninavyosoma zaidi ndivyo ninavyopata mitindo zaidi ya uandishi ambayo hunisaidia kuboresha uwezo wangu. Napenda pia jinsi kusoma na kuandika vinavyoweza kuunganisha watu. Kupitia maandishi, watu wanaweza kushirikiana mawazo, kujadili maswala muhimu na kujenga jamii ya watu, wanaopenda maarifa. Katika ulimwengu wa sasa wa kidijitali kusoma na kuandika vimekuwa rahisi zaidi kupitia mitandao ya kijamii blogu au majukwa ya mitandao. Hata hivyo ni muhimu kupata usawa wakati mwingine watu wanaweza kusoma au kuandika kupita kiasi bila kupumzika. Jambo ambalo linaweza kusababisha uchovu wa akili. Hivyo ninajitahidi kupanga muda vizuri ili kufraia shuguli hizi bila kuathiri majikumu mengine. Kwa ujumla napenda kusoma na kuandiki kwa sababu unisaidia kukua kiakili na kihisia. Ni shuguli zinazochochea ubunifu kuongeza maarifa na kunipa njia ya kujieleza kwa uhuru kupitia kusoma na kuandika ninaweza kuelewa dunia vizuri zaidi na kushiriki mawazo yangu na ya wengine kwa njia yenye maana.

Ninatumia wifi na data ya simu kulingana na mahitaji yangu ya kila siku na mazingira niliopo. Kila moja inafaida zake na mara nyingi huchagua kati ya kati yao kulingana na kasi ya mtandao gharama na upatikanaji wake. Wifi huwa chaguo langu la kwanza ninapokuwa nyumbani kazini au sehemu yenye mtandao wa uhakika kwa sababu mara nyingi hyua na kasi nzuri na gharama yake ni nafu zaidi kwa matumizi ya muda mrefu. Kwa kutumia Wi-Fi, ninaweza kupakua faili kubwa kutazama video mtandaoni na kufanya mikutano ya video au kufanya kazi zinazo hitaji interneti ya haraka bila kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya data. Wi-Fi pia hunisaidia kuunganisha vifaa vingi kwa wakati moja kama simu, kompyuta au runinga janja. Hii ni muhimu sa hasa ni napofanya kazi au kujifunza mtandaoni kwani nahitaji mtandao kutabiti usio katika mara kwa mara. Aidha wifi hunipa huru wa kutumia intaneti kwa muda mrefu kulingana kila dakika kiasi cha data kilichobaki. Hata hivyo data ya simu ina muhimu sana ni napokua inje au sehemu ambapo hakuna wifi. Data ya simu hunipa uhuru wa kuunganisha kwa mtando popote nilipo ili iwe na safarini kwenye foleni au nikiwa kwenye shughuli za nje. Hii hunisaidia kuwasiliana haraka kupitia ujumbe baru wa pepe au mtandao ya kijamii bila kutegemea eneo maalum lenye wifi. Pia hata data ya simu huwa salama zaidi katika baadhi ya mazingira kwa sababu mtandao ya wifi ya uma wakati mwingine inaweza kuwa na hatari za kiusalama. Changamoto ya data ya simu ni gharama na mipaka ya matumizi. Mara nyingi vivirushi vina kiwango fulani cha data hivyo ni muhimu kutumia kwa uwangalifu ili kuepuka kuishiwa ghafla. Ndiyo maana hutumia data ya simu zaidi kwa shughuli muhimu kama mawasiliano ya haraka, ramani au kazi ya dharura. Kwa shughuli zinazotumia data nyingi kwa kupakua video au kustream filamu hupenda kutumia wifi. Kwa ujumla napenda kutumia mchanganyiko wa wifi na data za simu kwa sababu hunipa uwiano mzuri katika kati ya urahisi na ufanisi. Wifi hunisaidia kufanya kazi nzito mtandaoni kwa gharama nafuu. Wakati data ya za simu hunipa uhuru wa kuendelea kuwa mtandaoni bila kujali nilipo kwa kupanga matumizi vizuri naweza kufurahia intaneti kwa njia yenye ufanisi na kuepuka matumizi ya siyo ya lazima.

Tabia za watu zinazo chukiza ni zile zinazo kosa heshima, huruma au uwajibikaji. Tabia ambazo usababisha usumbufu kwa wengine. Moja ya tabia hizi ni ubinafsi. Watu wabinafsi mara nyingi huzingatia maslai yao pekee yao bila kujali hisia au mahitaji ya wengine. Hii naweza kuonekana pale wanapokata tamaa ingine wakujaribu. Kuingia mambo ya jami bila kuhitaji au kupendilea maslai yao binafsi hata kama ya naumiza wengine. Ubinafsi waina hii maranyingi upeleka mgongano na uwasama katika mausiano ya kijamii. Tabia nyingine inachukiza ni upotovu au maneno ya uongo. Watu wanao sema uongo au kutoa tarifa zisizo sahihi wanavunja amani. Hii inaeza kusababisha machafuko kudanganya wengine na kushusha heshima ya mtu. Upotofu wa maneno pia huathiri urafiki kazi ya jami. Kwa ujumu lakwasabu ni vigumu kutengeneza mtu asiye na ukweli. Uchoyo na wivu pia nitabia zinazo chukiza watu wenye wivu huchukia kuona wengine wakifanikiwa na mara kwa mara. Nyingine ufanya mambo ya kuharibu au kupunguza wengine ili waonekane bora. Uchoyo unaaribu furaha pa moja na kuleta chuki isizo za lazima. Kukosa heshima nitabia nyingine ya kuchukiza. Hii inaeza kuonekana pale mtu anaposema kwa sauti kubwa. Kucheka wengine kwa ukali au kushugulika na wengine kwa dharau. Kukosa heshima pia hujumuisha kutoshirikisha wengine kutojari hisia zao au kushuda kuheshimu muda na mali zao. Hali kama hii mara nyingi uleta mingongano na mvutano katika familia, shule au mahali pakazi. Tabia kutokujali, uwajibikaji pia niya kuchukiza sana. Watu wasio wajibika hawafanya yale waliokubali au waliosema. Hii inaweza kupeleka kazi ya kushindikana, mashirikisho kushindwa na wengine kubeba mzigo wao. Ukosefu wa uwajibikaji mara nyingi uathiri wote waliko katika karibu na mtu huyo na kuunda hali ya kuchosha na kutoridhika. Haitha kuonyesha kiburi kikali au kujiona bora kuliko wengine ni tabia nyingine inayochukiza. Watu wenye kiburi kama hicho uonekana kujitenga kukashifu wengine au kutojali maoni ya wengine. Hali hii huunda usiano kwa mbali ya mara nyingi huleta chuki. Kwa ujumla tabia hizi za kuchukiza hazileti manufaa kwa jamii bali huongeza msongo wa mawazo migongano na hofu Hata hivyo, ni muhimu kuwelewa kwamba tabia hizi mara nyingi utokana na hali za kibinafsi au kijami. Mara nyingine, mtu huweza kubadlika hii ikiwa atapewa mwongozo na mfano mzuri. Kutambua tabia hizi huu nisaidia kuepuka ukusumbofu, kujenga mausiano bora na kuendeleza heshima na uwelewa kati ya watu.

Kwangu mimi napenda chai. Utaratibu wangu wa chai ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na ni jambo ninalolipenda sana kwa sababu linanipa faraja na muda wa kutafakari. Kila asubuhi napanga muda wangu kidogo kabla wa shughuli ya kwanza. Ili kuandaa chai yangu vizuri, kwanza niweka sufuria ndogo na maji safi kutoka kwenye bomba au chombo cha kuhifadhi maji. Baada ya hapo naweka maji kwenye moto ya kawaida au jiko nikisibiri ichemke. Wakati inapochemuka napenda kuchukua unga wa chai ambao mara nyingi ni mchanganyiko wa chai wa majani na unga wa chai kwenyeji na kuzieka kwenye kikombe au sufuria ndogo. Baada ya maji kuchemka nayaweka kwa uangalifu kwenye sufuria ya chai nikiyachanganya kwa mipangilio mzuri ili kupata ladha ya kipekee. Kila hatua, huchanganya na kipimo kiwango na cha chai, huonyesha umakini na shauku yangu. Mara nyingine hujumuisha viungo kama mdalasini au tangawizi, vinavyoongeza ladha na harufu nzuri. Baada ya mchanganyiko kuwa tayari, napumua harufu ya chai hivyo jambo linalofanya nijisikie kama nina furaha. Kisha ninapanga kikombe changu kizuri kwenye meza, mara nyingine pamoja na kipande cha mkate au biskuti. Napenda kisha kukaa kwenye sehemu tulivu. Mara nyingi, nyingine kando ya dirisha ni kifurahishwa na mwanga wa asubuhi na upepo mpole. Hii ni sehemu ya utaratibu wangu inayonipa muda wa kutafakari kupanga siku yangu au hata kuzugumuza na familia au marafiki kwa mtindo wa kimya. Chai pia ni njia yangu ya kupumuzika baada ya shughuli nzito baada ya kazi au shule napenda kuandaa chai tena. Mara hii kijuweka kwenye kiti cha starehe na kusoma kitabu au kuangalia televisheni. Utaratibu hu wa kutengeneza na kunywa chai umekua kama disturi yangu ikinipa muda wa kujiweka mbali na kelele za kila siku. Pia utaratibu wangu wa chai huonyesha nidhamu na upendo wangu wa maelezo ndogondogo. Kuandaa chai sio tu kunywa bali ni tamasha ndogondogo la hisia, hali ya furaha na kujipenda. Hata katika siku zisizo nzuri, kikombe cha chai hunifanya nijisikie bora, kunipa furaha, faraja na utulivu wa kiakili na kimwili. Kwa hivyo, utaratibu wangu wa chai si kitendo cha kawaida tu. Bali ni sehemu ya maisha yangu, desturi ninayothamini na kuienzi kila siku. Haswa kiungo muhimu cha chai ambacho nakipenda ni chai ambacho kimewekwa maziwa kidogo ili kuongeza ladha na utamu wake.

Kila siku nasoma gazeti kama sehemu ya utaratibu wangu wa kuimalisha elimu na kuwa na taarifa za kisasa. Kwa kweli, gazeti ni chombo muhimu cha kupata habari, kuelewa maendeleo ya jamii, siasa, uchumi, michezo na mambo ya kimataifa. Nasoma gazeti kila asubuhi kwa kuwa ni wakati mzuri wa kuanza siku nikiwa na ufahamu wa kile kinacho endelea ndani na inje ya nchi. Gazeti lina nisaidia kuboresha msamiati wangu kuelewa misemo mpya na kujifunza maneno mapya yanayo husiana na nyanja mbalimbali. Kwanza napenda kusoma sehemu ya habari za kitaifa. Hapa ninapata taarifa kuhusu mipango ya serekali, miradi ya maendeleo, matukio muhimu yanayo wahusu wanainchi. Napenda kuelewa sera za nchi, maamuzi ya viongozi na jinsi yanavyo adhili maisha yangu ya kila siku. Kusoma habari hizi kunifanya niwe raia makini na mwenye ufahamu kuhusu haki zangu, wajibu wangu na mambo ya nayoweza kuboresha jamii. Pili, ninapenda kusoma habari za kimataifa. Sehemu hii hutoa taarifa kuhusu nchi nyingine, migogoro, maendeleo ya kisiasa na kiuchumi, pamoja na mambo yanayo husiana na sayansi na teknolojia. Kusoma habari za kimataifa hunisaidia kuelewa dunia kwa mapana, kujua changamoto zinazo kabiliana na watu wengine na kuona suluhisho ambazo zinaweza kutumika pia katika nchi yetu. Hii pia inapanua mtazamo wangu wa kunifanya niwe ufahamu mpana wa mambo yanayo tokea duniani. Sehemu nyingine ninayo penda ni michezo na penda kufuata matokeo ya ligi ya soka, mashindano ya kimataifa na habari kuhusu wachezaji mashuhuri. Kusoma mchezo sio tu burudani bali pia ni kunifundisha nidhamu, mshikamano na muhimu wa kufuata sheria na maadili za mchezo. Mara nyingine, sehemu hii ya michezo huchangia kwenye mazungumzo ya marafiki na familia ikituwezesha kubadilishara mawazo na furaha pamoja. Pia makala za elimu na afya, gazeti lina makala mbalimbali zinazo fundisha mambo muhimu kuhusu lishe afya ya akili, elimu ya watoto na maswala ya kijamii. Makala hizi ni muhimu sana kwa maisha yangu ya kila siku kwani hutoa mwanga na ufahamu wa jinsi ya kujituza na kusaidia wengine. Pia makala za uchambuzi zinaelezea kina sababu ya matukio fulani matokeo yake. Jambo linalo ongeza uwezo wangu wa kuchambua taarifa kwa upana na zaidi. Kwa kawaida na soma gazeti kwa makini nikichukua hoja muhimu kuandika au kukumbuka taarifa muhimu na mara nyingine nikijadili na wengine nilichosoma. Nasoma gazeti sio tu kwa sababu ni ya habari bali pia ni ya desturi ya kukuwa, kukuza utamaduni wakusoma, kuongeza maarifa na kukuwa na hoja zenye msingi katika mazungumzo. Kwa ujumla, kusoma gazeti hunisaidia kuwa mtu mwenye ufahamu, aliye jua kinacho endelea ndani na inje ya nchi na ambaye anamtazamo mpana wa maisha, lina nifundisha siasa, jamii, uchumi, michezo na mambo mengine muhimu. Kwa hivyo kila wakati ninapo soma elimu na taarifa hizi, gazeti ni chombo cha dhamani isio na kifani kusoma gazeti ni zaidi ya burudani ni njia ya kujijenga, kuelimika na kuendelea kuwa raia mwajibikaji na mwenye maarifa.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni mboga za kienyeji. Mboga hizi ni sehemu ya utamaduni wetu na zina ladha za kipekee harufu nzuri na virutubisho muhimu vinavyofaa kwa mwili. Kila wakati ninapo kula mboga za kienyeji na jahisi furaha na amani kusababu, zinarudisha nyumbani na zinanikumbusha familia za maisha za kijijini. Baadhi ya mboga zinazo penda ni sikuma wiki, mchicha, kunde na terere. Mboga hizi mara nyingi hupikwa pamoja na viungo vya kienyeji kama kitunguu saumu tangawizi, pili pili hoho na chumvi. Jambo linaloangeza latha na harufu. Napenda mboga hizi kwa sababu ni chakula chenye afya. Zinatoa vitamini, madini na nyuzi nyuzi muhimu kwa mwili. Kula mboga za kienyeji kuna saidia kuimarisha kinga ya mwili, kuimarisha macho na kulinda ngozi na mifupa. Zaidi ya hayo, mboga hizi husaidia kuzuia magonjwa kama shinikizo la damu na kisukari. Kwa hivyo, si tu kwamba na chakula kitamu bali ni njia ya kujitunza na kudumisha afya. Pia, mboga za kienyeji ni rahisi kupika na hazihitaji gharama kubwa. Wakati mwingine, unaweza kuzipata moja kwa moja shambani au sokoni kwa bei nafuu. Jambo linalo saidia familia nyingi. Mboga hizi pia zinaweza kuandaliwa kwa njia tofauti kama kukaangwa kuchemshwa au kupikwa kwa mchuzi kila njia italeta ladha na muonekano tofauti. Kwa kifupi mboga za kienyeji ni chakula ninachopenda kwa sababu ni kitamu, chenye afya, kina nirudisha kwenye asili na utamaduni wetu. Kila mara ninapokula sukumawiki mchicha au kunde najihisi kufurahi, mguvu na amani ya ndani. Ni chakula kinachonifanya nijiskie kuwa sehemu ya familia na jamii pia hunifundisha kuthamini vyakula vya asili vinavyotoka shambani letu.

Mziki ninaoupenda zaidi ni reggae. Reggae ni mziki wakipekee unaotoka jamaika na unaojulikana kwa midundo, yake ya kupumzika, maneno yenye maana na ujumbe wa amani, upendo na haki za binadamu. Kila wakati ninapo sikiliza reggae na jisikia amani na furaha ndani ya moyo. Midundo ya reggae niya kupendeza mara nyingi yenye mziki wa gitaa unaoendana na bongo na za drum na bass zinayofanya mwili ujisikie mwafaka na kupiga hatua kidogo kidogo kwa rhythm ya mziki. Ninapenda reggae kwa sababu tu si tu ni burudani bali pia ninjia kujifunza. Maneno ya nyimbo nyingi za reggae ya nahimiza mshikamano, haki, upendo na ushirikiana. Wimbo wa rege unayoweza kuwa na ujumbe wa kupinga, thuluma, ukosefu wa usawa na changamoto za kijami. Hii nafanya ni some historia na tamaduni za watu wa jamaika. Maisha yao na ujumbe wa matumaini na mshikamano duniani. Aidha reggae ni mziki unafanya nipo tulivu kwa kushusha mawazo ya siyo ya lazima. Napenda kusikiliza reggae wakati wa mapumziko, kazi nye pesi, au wakati wakusafiri. Midundo ya reggae inafanya ni jiweke kwenye hali ya utulivu, ikinifanya nisahau msongo wa mawazo na kuzingatia mambo mazuri ya maisha. Mara nyingine napenda kucheza kidogo au kuimba pamoja na nyimbo ninazopenda jambo linaloongeza furaha na burudani napenda reggae pia kwa sababu ni mziki unaounganisha watu, nyimbo zake mara nyingi utumika katika sherehe hafla za kijami au hata penye mkusanyika wa amani. Reggae utoa hisia za mshikamano, urafiki na furaha ya pamoja. Mziki huu unawazishia na kunifanya niwe na mtazamo chana wa maisha. Kwa kifupi reggae ni zaidi ya mziki tu. Ni mtindo wa maisha unao nipa amani, furaha na nguvu ya kuendeleza matumaini. Kwa hivyo reggae ni mziki ni naoupenda kwa sababu unaniwazisha, unatoa burudani na unachangia kujenga mtazamo chanya wa maisha. Ni mziki unaojumuisha maneno ya amani, mdundo wenye kuvutia, ujumbe wa mshikamano na amani. Jambo, linaloongeza thamani ya maisha yangu ya kila siku.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mji wa Nairobi. Mji mkubwa wenye shughuli nyingi. Nairobi ni jiji linalo changanya tamaduni, watu na historia ya Kenya. Nilipo kuwa mdogo, nilipenda sana kuzunguka mitaa yake, kushuhudia magari yanayopita kwa mwendo wa kasi na kusikiliza kelele za soko na maduka. Mji huu ulikuwa mahali pa shangwe na mshikamano kwa watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Kila asubuhi wingi wa watu wanaoenda kazini au shuleni kunajaza mitaa ya Nairobi. Mara nyingi barabara zinajaa magari matatu na magari madogo madogo ya kubeba abiria. Yote yakiwa na mifundo, na sauti na rangi nyingi. Soko la kariokoo ni sehemu niliyo ipenda sana kwani pale nilipata mboga za kienyeji, matunda safi, vitafunio na bidhaa za mikondo. Kelele za wanunuzi na wauzaji zilikuwa kama muziki wa maisha wa kila siku. Nairobi pia ni jiji la historia na maeneo ya kupumzika. Hii ni pamoja na hifadhi ya Nairobi ya mpua nyama wapurini kama tembo, twiga na simba wanaonekana kwa uhakika. Mara nyingine familia yangu na mimi tulipenda kuenda hifadhi hii kufurahia mwanga wa jua na kuona wanyama hatari lakini wa kuvutia. Sehemu hii ilifundisha kuwaheshimu wanyama na asili. Pia nilipenda maeneo ya kihistoria kama Bomas ya Kenya ambayo hutoa taarifa kuhusu utamaduni na historia ya Kenya. Vile vile Nairobi ni jiji la elimu na teknolojia. Kuna shule nyingi, vyuo vingi na maktaba za uma ambazo husaidia vijana kujifunza na kupata elimu bora. Jiji hili pia lina maduka makubwa makubwa, migahawa na sehemu za burudani. Kama vile vituo vya cinema na vilabu vya michezo inavifanya maisha kuwa na raha na burudani. Kwa kiufupi Nairobi ni mji wa kipekee wa maisha yenye shughuli nyingi historia utamaduni ja mafunzo ya maisha. Ni jambo ambalo linachanganya maisha yangu ya kisasa na historia ya zamani. Kwa kuwa hapa ndipo nilipozaliwa na kukulia, Nairobi inabaki kuwa sehemu ya kipekee moyoni mwangu, mitaa yake, soko zake, hifadhi zake, na watu wake hufanya nijisikie fahari. Na kila siku ninapopita barabara zake najuwa kuwa mji huu ni sehemu ya maisha yangu, utambulisho wangu na hadithi yangu binafsi.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na ni jambo ambalo limekua muhimu sana katika maisha yangu. Yoga ni mazoezi ya kimwili na akili yanayojumuisha mvuto wa mwili, pumzi na utulivu wa akili. Nilianza kufanya yoga mara ya kwanza nilipokuwa na shauku ya kupunguza msongo wa mawazo na kupata njia ya kutuliza akili baada ya siku ndefu shuleni. Nilipo kutana na mwalimu wa yoga nilifundishwa misingi ya mazoezi haya ikiwemo nafasi ya mwili mbinu za kupumua na kutulia akili kupita tafakari. Kwanza nilianza na yoga rahisi kama vile nafasi ya kuinua mikono kupinda mwili na kujikaza kidogo. Hata kama mwili wangu haukua na urahisi mara ya kwanza nilijaribu kufanya kila asana kwa makini. Muda wa kupumua ulikuwa muhimu sana, kwani mwalimu alifunza jinsi ya kupumua kwa kina, kutuliza moyo na kuondoa mawazo yasiyo ya lazima. Mara tu nilipokuwa na nidhamu ya msingi ya kupumua, nilianza kuhisi tofauti kubwa katika mwili na akili yangu. Baada ya mazoezi machache, nilihisi mwili wangu ukiimarika, mishipa na misuli zangu zilianza kuwa na nguvu zaidi ya na urahisi. Pia nilihisi nikipumua vizuri, msongo wa wa mawazo na wasiwasi vilipungua na akili yangu ikawa tulivu zaidi. Yoga pia ilinifundisha umuhimu wa uvumilivu, nidhamu na kujitolea. Kila asana ilikuna changamoto ndogo lakini nijifunza kwa uvumilivu na mazoezi ya mara kwa mara. Mtu anaweza kufanikisha lolote pia yoga ilinifundisha kuwa na ufahamu wa kiroho na kujihusisha zaidi na hisia zangu. Kupitia meditation nilijifunza kutafakari, kuzingatia sasa na kutojihusisha na mawazo yasiyo ya lazima. Hii ili nisaidia kuwa na mtazamo chanya wa maisha, kushughulika na changamoto kwa utliuvu na kuelewa umuhimu wa afya ya akili. Baada ya kufanya yoga mara kadhaa, niligundua kwamba sio tu mwili unaopata nguvu na urahisi, bali moyo na akili pia hupata amani na furaha. Yoga imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Wakati mwingine napumzika baada ya shule au kazi kwa kufanya yoga kwa dakika kumi hadi ishirini na mara zote ninahisi nikiwa na nguvu, amani na furaha. Kwa kifupi yoga ni zaidi ya mazoezi tu ya mwili. Ni njia ya kujenga nidhamu, utulivu wa akili na afya bora. Na mtazamo chanya wa maisha. Kufanya yoga kuna nisaidia kuwa bora kiakili, kimwili na kiroho. Ni desturi ambayo nina thamini na ninahitaji kuendelea nayo kila siku. Kwani kila kipimo, cha pumzi na kila hasana. Kina nifundisha kuwa na mshikamano na mwili wangu na dunia inayo zunguka.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni Uingereza. Uingereza ni mojawapo ya nchi zinazojulikana sana duniani kwa historia yake ndefu. Utamaduni wake ni wa kipekee na maendeleo katika nyanja mbalimbali kama elimu, teknolojia na sanaa. Wazo la kutembelea Uingereza linanivutia kwa sababu kuna mambo mengi ya kuvutia, ya kuona na kujifunza. Kwanza ningependa kutembelea jiji la London, ambalo ni jiji kuu la Uingereza. London inajulikana kwa majengo yake ya kihistoria kama vile Big Ben, the Buckingham Palace, and the London Bridge. Pia kuna makumbusho mengi maarufu kama British Museum, ambayo yanaonyesha historia ya dunia na sanaa kutoka tamaduni mbalimbali. Kutembea katika mitaa ya London kungekuwa uzoefu mzuri kwa sababu ya mchanganyiko wa historia na maisha ya kisasa. Pili, Uingereza ina mandhari nzuri ya kiasili kama vile milima, bustani na vijiji ya kuvutia. Maeneo kama Lake District na Cotswolds yanajulikana kwa uzuri wake wa mazingira tulivu na nyumba za jadi. Ningependa kuona maeneo haya kwa sababu yanatoa nafasi ya kupumzika, kufurahia mazingira asilia. Mbali na pilikapilika za mji. Vilevile, utamaduni wa waingereza ni wa kipekee sana. Kuna muziki, sinema na fasihi ambazo zimeathiri dunia kwa kiwango kikubwa. Waandishi maarufu kama vile William Shakespeare na wanamuziki wa kisasa wamefanya Uingereza kuwa kitovu cha ubunifu. Pia ningependa kujaribu vyakula vyao vya jadi kama fish na chips na kunywa chai ya Uingereza, ambayo ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, Uingereza kuna vyuo vikuu maarufu duniani kama Oxford na Cambridge. Kutembelea maeneo hayo kungekuwa fursa ya kujifunza kuhusu historia ya elimu na kuona mazingira ambayo yamezalisha watu wengi mashuhuri duniani. Kwa ujumla, ningependa kuitembelea Uingereza kwa sababu ya historia ya kitajiri, utamaduni wake wa kuvutia, mandhari nzuri na fursa ya kujifunza mambo mapya. Safari ya kwenda huko ingekuwa uzoefu wa kipekee. Unaochanganya elimu, burudani na ugunduzi wa tamaduni tofauti.

Kufanya mazoez ni sehemu muhimu ya maisha yenye afya na watu wengi ujiuliza ni wakati gani mzuri zaidi kati ya subuhi au jioni. Mimi ufanya mazoezi wakati wa asubuhi na pia jioni kwa sababu kila muda unafaida zake tofauti, uchangia afya kimwili na akili. Kwanza mazoezi ya asubuhi yanafaida nyingi sana. Kua mka ma pema na kufanya mazoezi kuna saidia kwanza siku ukiwa na nguvu na motisha. Wakati wa asubuhi ya akili huwa safi na mwili huwa tayari kwa shughuli mpya. Hivo kufanya mazoezi kunasaidia kuongeza mzunguko wa damu na kuamsha misuli. Pia mazoezi ya asubuhi ya naweza kusaidia kuongeza umakini na kuimarisha hali ya moyo kwa siku mzima. Watu wengi hupendelea kufanya mazoezi kabla ya kuanza majukumu ya kazi au masomo ili kuhakikisha hawakosi muda badae ahidha mazoezi ya asubuhi yanaweza kusaidia kujenga nidhamu binafsi, kuwa na ratiba ya kuamka mapema na kufanya mazuwezi kila siku kuna hitaji kujituma na kujipanga vizuri. Pia mazingira ya asubuhi, mara nyingi huwa utulivu hewa safi na ikiwa unafanya mazoezi nje kama kukimbia kukitembea hali hii huleta utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa upande mwingine mazoezi ya jioni ya nafaida yake muhimu. Baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli mbalimbali kufanya mazoezi jioni wakunahiza kusaidia kuondoa uchovu na musongo uliosanyo siku mzima. Wakati umwili huu huu atayari zaidi kwa mazoezi mazito kwasababu misuli tayari mekua kifanya kazi siku mzima. Hivyo inaweza kuwa rahisi kufanya mazoezi ya nguvu au ya stamina. Hata hivyo kuchagua kati ya asubuhi na jioni kunategemea ratiba na mapendeleo ya mtu binafsi. Mingine upendelea asubuhi kwa sababu ya utulivu na nguvu mpya ilhali. Mingine upendelea jioni kwa sababu ya wanakuwa na muda zaidi na mwili tayari umekuwa kikamilifu. Kwa wale wanaweze kuchanganya mazoezi ya asubuhi na jioni, kunaweza kuwa njia nzuri ya kupata faida zaotembili. Kwa ujumla kufanya mazoezi ya asubuhi na jioni ni njia bora ya kudumisha afya njema ya mwili na akili. Kila muda unafaida zake na umuhimu zaidi ni kukua na uthabiti na kufurahia mchakato kwa kufanya mazoezi ili kuboresha maisha kwa ujumla.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknoloji mpya kwa sababu teknolojia inanafasi kubwa katika kuboresha maisha ya kila siku na kufanya mambo kuwa rahisi zaidi. Dunia ya leo inaendelea kubadilika kwa kasi sana kutokana na maendeleo ya teknolojia. Hivyo, kuwa tayari kujifunza na kujaribu vitu vipya ni njia nzuri ya kuendana na mabadiliko haya. Kwanza, teknolojia mpya huleta ubunifu, suluhisho mpya kwa changamoto mbalimbali. Kwa mfano programu mpya za mawasiliano huraisisha mawasiliano na watu walioko mbali kwa muda mfupi sana. Pia maendeleo ya simu, computer na vifaa vya kidigitali yamefanya kazi nyingi kuwa raisi na haraka. Kuwa tayari kujaribu teknolojia mpya kunasaidia mtu kugundua njia bora za kufanya kazi, kujifunza na hata kujiburudisha. Pili, kujaribu teknolojia mpya kuna saidia kuongoza maarifa na ujuzi binafsi. Kila teknolojia mpya huja na mambo yake mapya ya kujifunza na hii husaidia kukuza uwezo wa kufikiria kwa ubinifu na kutatua matatizo. Kwa mfano, kujifunza kutumia programu mpya au vifaa vipya, kunaweza kumsaidia mtu kupata fursa mpya ya kazi au biashara. Katika dunia ya sasa, watu wanawendana na teknolojia maranyingi hupata nafasi nzuri zaidi katika soko la ajira. Aitha teknolojia mpya inaweza kuboresha afya na ustawi wa maisha. Kuna vifaa vya kisasa kufatilia afya kama vile mapigo ya moyo kiwango cha mazoezi au singizi. Vifaa hivi vinaweza kusaidia mtu kujitambua zaidi na kufanya maamuzi bora kuhusu afya yake. Pia teknolojia ya mtandaoni imefanya iwe rahisi kupata taarifa za elimu, afya na maendeleo binafsi. Kwa upande wa burudani, teknolojia mpya imefanya njia nyingi ya kufraisha maisha, kuduma za kusikiliza muziki mitandaoni, michezo ya video na majukwa ya kutazama filamu yamebadilisha namna watu wanavyo tumia muda wao mapumuziko. Kuwa tayari kujaribu teknolojia mpya, kuna manisha kupata uzoefu mpya na wa kusisimua. Hata hivyo ni muhimu kutumia teknolojia kwa uiano mzuri ingawa teknolojia ina faida nyingi matumizi kupita kiasi yanaweza kuathiri muda, mapumziko, mausiano ya kijamii au afya ya akili. Hivyo ni vizuri kuchangia teknolojia zinazo ongeza thamani katika maisha na za kutumia njia yake ya afya. Kwa ujumla, ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inasaidia kujifuza, kuboresha maisha na kuendana na dunia ya kisasa. Teknolojia inaleta fursa nyingi za kuwa na mtazamo chanya wa kuijaribu, kuna saidia mtu kukuwa na kufanikio katika nyanja mbalimbali za maisha.

Jioni kabla ya kulala nina taratibu maalum ambao unisaidia kutuliza akili na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kuna ratiba ya usiku ni muhimu sababu inasaidia mwili kuelewa kwamba muda wa kupumzika umefika. Utaratibu huu unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kwakikisha napata usingizi wa kutosha. Kwanza huwa napunguza shughuli nzito na kwanza kutulia pole pole baada ya kumaliza majukumu ya siku. Napenda kuchukua muda wa kupumzika labda kukaa kimya ama kusikiliza mziki wa pole pole. Hii usaidia akili kuwacha haraka mawazo mengi ya siku mzimu. Pia mara nyingi naepuka kutumia simu au kompyuta kwa muda mrefu kabla ya kulala kwa sababu mwanga wa screeni una athiri usingizi. Hili napenda kufanya maandalizi ya siku inayofuata. Hii inaweza kuwa kuandika orodha ya mambo muhimu ya kufanya au kupanga ratiba ya kesho. Kufanya hivyo unipa utulivu wa akili kwa sababu najua nimejiandaa mapema na sikuwa na wasiwasi wa siku pia unisaidia kuamka asubuhi nikiwa na mwelekeo wazi nini cha kufanya. Kabla ya kulala pia napenda kufanya shughuli zinazosaidia mwili kupumzika kama kusoma kitabu au kukunywa kinywaji cha moto kama chai au miti shamba. Shuguli hii hurahisisha mwili kwamba muda wakupumzika umefika. Wakati mwingine mazoezi mepesi ya kupumua, kunyoosha mwili, usaidia kuondoa mkazo wa msuli ulio kusanywa siku mzima. Hatimae kwakikisha mazingira ya chumba chaku lala ni tulivu, nyanayofaa, usingizi. Kupunguza mwanga, mkali, kueka simu mbali kidogo na kwakikisha kitanda kiko tayari, kunisaidia kulala kwa haraka. Utaratibu huu wa kila jioni unafanya usingizi uwe mzuri zaidi na kunisaidia kuamka nikiwa na nguvu tayari ya kuanza upya. Kwa ujumla mambo ninayofanya kila jioni kama ya kulala yanahusisha kupumzika, kupanga, kuyitafakari na kuandaa mazingira mazuri ya usingizi. Utaratibu huu ni muhimu kwa afya ya mwili na akili na uchangia maisha yenye usawa na utulivu.

Shughuli ninazopenda kufanya wakati kuna mvua huwa tofauti kidogo na zile siku za jua. Kwa sababu hali ya hewa ya mvua mara nyingi huleta utulivu, baridi kidogo na hisia ya kutaka kupumzika. Siku za mvua zina uzuri wake wa kipekee, na zinaweza kufanya nafasi nzuri ya kufanya mambo ambayo huleta faraja na utulivu wa akili. Kwanza napenda kukaa ndani na kufanya shughuli za utulivu kama kusoma vitabu au makala zinazovutia. Sauti ya mvua ikinyesha inje huleta mazingira mazuri ya kuzingatia na kufurahia hadithi au kujifunza kitu kipya. Kusoma hunisaidia kupanua maarifa na pia kunipa muda wa kujitenga kidogo na pilikapilika za kila siku. Pili siku za mvua ni wakati mzuri wa kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa. Kikombe cha chai moto wakati mvua inanyesha huleta hisia, faraja na joto. Wakati mwingine napenda kujaribu mapishi mapya jikoni kama kuandaa vitafuno rahisi au chakula cha joto, kinachofaa hali ya hewa ya baridi, kupika huwa shughuli ya ubunifu na pia njia ya kujifurahisha. Aidha napenda kutumia muda wa siku ya mvua kujipanga kupanga mambo madogo yangu binafsi. Hii inaweza kuwa kupanga ratiba, kusafisha eneo langu la kazi au kupanga malengo ya wiki au mwezi. Kwa sababu watu wengi hupunguza kutoka nje wakati wa mvua. Huwa ni fursa nzuri ya kuzingatia mambo ya ndani na kujipanga vizuri. Siku ya mvua pia ni nzuri kwa burudani za ndani kama kutazama filamu, kusikiliza muziki au kujifunza kitu kipya mtandaoni. Muziki wa polepole au filamu nzuri inaweza kufanya muda upite haraka huku ukifurahia hali ya utulivu inayotokana na mvua. Wakati mwingine napenda kufanya mazoezi mepesi ya ndani kama yoga ili kuweka mwili ukiwa hai hata bila kutoka nje. Zaidi ya hayo siku za mvua hunipa nafasi ya kujitafakari na kupumzika kiakili. Kukaa karibu na dirisha na kutazama mvua ikinyesha kunaweza kuleta hisia ya amani na utulivu. Hii hunisaidia, kufikiria maisha, kupanga ndoto za baadae na kujipa muda kupumua bila haraka. Kwa jumla shughuli zangu za siku ya mvua huzingatia kupumuzika, ubunifu na kujijali. Ingawa hali ya mvua inaweza kufanya baadhi ya watu wahisi kukosa nguvu. Mimi huiona kama nafasi ya kupunguza kasi ya maisha na kufurahia mambo madogo yanayoleta furaha. Siku za mvua zinaweza kuwa ya thamani sana. Ikiwa mtu atatumia kwa njia chanya na yenye maana.

Ninapendelea kuvaa t-shirt kwasababu ni vazi rahisi la kisasa na linalofaa katika mazingira mengi ya maisha ya kila siku T-shirt imekua sehemu muhimu ya mavazi ya watu wengi duniani kutokana na urahisi wake, starehe na uwezo kuendana na mitindo mbalimbali. Ingawa kuna aina tofauti za mavazi kama mashati rasmi au mavazi ya kitamaduni, t-shirt hubaki kuwa chaguo langu kwa matumizi ya kawaida. Kwanza tshirt ni rahisi kuvaa na haina usumbufu mwingi. Mara nyingi hutengenezwa kwa vitambaa laini kama pamba ambavyo huruhusu ngozi kupumua na kufanya mtu ajisikie huru. Hii ni muhimu hasa hali ya hewa ya joto au wakati unafanya shughuli nyingi za mwili. Kwa sababu ya muundo wake tishirt inaweza kuvaliwa haraka bila kutumia muda mwingi kujipanga. Pili, tshirt ina mitindo ya rangi nyingi zinazovutia. Kuna uwezo kuna tshirt zenye picha, maandishi au miundo mbalimbali ambayo inaweza kuonyesha utu na ladha ya mtu binafsi. Watu wengi kutumia tshirt kama njia ya kujieleza kwa mfano kupitia ujumbe uliochapishwa au mchoro ubunifu. Hii hufanya tshirt kuwa zaidi la vazi, la kawaida inakuwa na sehemu ya utambulisho wa mtu. Aidha t-shirt ni rahisi kuchanganya na mavazi mengine. Inaweza kuvaliwa pamoja na jeans, kaptula, sketi au hata chini ya koti kwa mtindo wa kisasa. Uwezo huu wa kubalika unafanya t-shirt kuwa na mazingira mbali mbali kama matembezi ya kawaida, mikutano isiyo rasmi au hata safari. Pia ni rahisi kuosha na kutunza jambo ambalo linaifanya iwe chaguo linafaa katika maisha yetu ya shughuli nyingi. Kwa upande mwingine, baadhi ya watu hupendelea mashati rasmi kwa sababu yanaonekana ya kitaalamu zaidi hasa katika mazingira ya kazi au hafla maalum. Hata hivyo, kwa matumizi ya kila siku, t-shirt hubaki kuwa chaguo la starehe zaidi. Ni vazi linalo wapa watu uhuru, wakusonga na kujisikiza vizuri bila kujali mazingira. Kwa ujumla, ninapendelea tshirt kwa sababu urahisi wake, starehe na mitindo mbali mbali. Ni vazi linalofaa kwa watu wa rika zote linaweza valiwa katika hali tofauti t-shirt inaonyesha jinsi mavazi rahisi yanaweza kuwa na thamani kubwa katika maisha yetu ya kila siku kutoa mchanyanyiko ubunifu faraja na mitindo ya kisasa.

Sera ya kampuni ninayoona muhimu sana ni sera ya maadili na uwajibikaji. Sera hii inaweka msingi wa jinsi wafanyikazi na viongozi wanavyopasa kuendesha shughuli zao kwa uadilifu, heshima na uwazi. Kampuni yenye sera madhubuti ya maadili huwa na mazingira bora ya kazi na hujenga uaminifu kwa wateja, wafanyikazi na jamii kwa ujumla. Kwanza, sera ya maadili husaidia kueka viwango vya tabia vinavyotarajiwa kazini. Inatoa mwongozo kuhusu jinsi ya kushughulika changamoto mbalimbali kama migogoro ya masilahi, usiri wa taarifa na heshima kati ya wafanyikazi. Wakati kila mtu anaelewa mipaka na uwajibu wake inakua rahisi kudumisha nidhamu na kuzuia migogoro isio ya lazima. Pili, sera ya uwajibikaji inahakikisha kwamba kila mfanyikazi au kiongozi anawajibika kwa matendo yake. Hii inasaidia kuimarisha utamaduni wa haki na usawa kazini. Wafanyikazi wanapojua kuwa kuna mfumo wa haki na kushughulika malalamiko au machangamoto umhisi salama na kuthaminiwa kazini. Matokeo yake ni kuongezeka kwa motisha na ufanisi kazini. Aitha sera ya maadili inalinda sifa za kampuni. Katika dunia ya sasa taarifa husambaa kwa haraka kupitia kwa mtandao ya jamii na vyombo vya habari kampuni inayofuata maadili bora ina uwezekano bora mkubwa wa kujengwa tawira mzuri mbele ya wateja, washirika wa biashara. Hii inaweza kuongeza uaminifu na kusaidia kukuza biashara kwa muda mrefu. Sera hii pia ina mchango mkubwa katika kukuza mazingira, jumuishi na yenye heshima. Inasaidia kuzuia ubaguzi, unyanyasaji, au tabia, zisizofaa kazini. Wafanyikazi wanapohisi kuheshimiwa bila kujali tofauti zao huweza kufanya kazi kwa uhuru na ubunifu zaidi. Kwa jumla, sera ya maadili na uwajibikaji ni muhimu kwa sababu inaweza kueka msingi wa mafanikio ya kampuni. Kwa muda mrefu, inalinda haki za wafanyikazi, inaongeza uaminifu wa wateja na inasaidia kampuni kufanya kazi kwa njia yenye uwazi na heshima. Kampuni yeyote inayotaka kukua kudumu kwa muda mrefu inapaswa kuwa na sheria dhabiti ya maadili inayotekelezwa kwa kikamilifu.

Kutoka dirishani mwangu, ninaona mandhari ambayo kila siku hunifanya ni hisi amani na heshima kwa uzuri kwa asili. Dirisha hili ni kama dirisha la kuona maisha kwa mtazamo tofauti. Kwani, kila kitu ninachoona kina ambatana na hali ya hewa za siku, saa na msongamano wa maisha wa watu wa mtaa wangu. Mandhari haya haya jawai kuwacha kunivutia. Kwanza, ninapo zunguka kidogo na kuangalia nje. Mara nyingi huona miti kubwa, bustani ndogo zilizo karibu na nyumba. Mti hii hutoa kivuli kizuri wakati wa jua kali na huunda mazingira tulivu. Sauti za upepo ukipita kwenye majani, pia hufanya siku zenye msongamano na mawazo kuwa tulivu kidogo. Hali hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia kubwa lenye uzuri wa asili. Pili kuna mitaa na nyumba zinazovutia macho. Kuangalia watu wanapopita, watoto wakicheza au magari yakipita, kuna nipa hisia za maisha ya nayo endelea. Mandhari hii ya kila siku hufundisha uvumilivu na kudhamini muda unaotumika katika kila tukio dogo la maisha. Hali ya mvua au jua mitaa hiyo hubadilika na rangi ya hali yake na kufanya mandhari ya dirisha kuwa ya kipekee kila wakati. Aitha kuangalia anga kutoka dirishani mwangu ni jambo lingine cha kuvutia. Mara nyingi huona wingu zikiwa zimepamba na mwanga wa jua hasa wakati wa machweo au mapambazuko. Anga linaonyesha mabadiliko ya rangi kutoka bulu hadi thurungi. Na mara nyingine linajazwa na nyota wakati wa usiku. Mandhari haya ya anga hunifanya nijisikie utulivu na kuendelea kufikira zenye ubunifu. Kwa ujumla, manzaro kutoka dirishani mwangu ni mchanganyiko wa asili, maisha ya mitaa na anga. Kila ni nachaona kinanipa utulivu, furaha, muongozo wa kuangalia maisha kwa mtazamo, chanya. Mandhari haya ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na kila siku huwa kitu kipya kinagundua na kuthamini.

Kwanza kabisa, ushauri muhimu kwa mtu anayeanza kazi ni kuanza kwa mtazamo mzuri na motisha ya kujifunza. Kila kazi mpya huja na changamoto zake na fursa ya kujua mambo mapya. Kuwa na moyo wa wazi wa kujifunza kutoka kwa wenzako, wakuu na hata kutoka kwa makosa unayo yafanya. Ni hatua ya kwanza kuelekea mafanikio, kujituma na kuonyesha bidii, kuonyesha msimamizi wa kukua unathamini nafasi, uliyopewa. Pili ni muhimu kuelewa utamaduni wa kazi. Kila kampuni ina sheria zake za ndani, taratibu na maadili yanayo fuata. Kwa hivyo, mtu anaye anza kazi anapaswa kuzingatia muda na kuwasili kazini, heshima wenzake na kufuata kanuni za kazi. Hii husaidia kujenga uhusiano mzuri na mwenzako na kuonyesha heshima kwa shirika. Kuelewa utamaduni wa kazi, pia kuna saidia kuepuka migongano isiyo ya kilazima. Aidha ushauri mwingine muhimu ni mawasiliano mazuri. Kuwa na uwezo wa kueleza mawazo yako kwa uwazi na kusikiliza wengine kunaweka katika nafasi mzuri kazini. Wakati mtu anashirikiana vizuri na wenzake, husaidia kazi kufanyika kwa haraka na kwa usahihi zaidi. Pia, mawasiliano mazuri husaidia kupata msaada unapo hitajika kujenga uaminifu kwa wanzako na wako. Zaidi ya hayo, mtu anayeanza kazi anapaswa kujua umuhimu wa nidhamu na utaratibu, kufanya kazi kwa wakati, kutimiza majukumu yao kikamilifu na kuwa mwaminifu na kuhakikisha una imani na heshima kazini. Nidhamu hii husaidia kuonyesha udhabiti na uwezo wako wa kufanya kazi kwa ufanisi. Jambo linaloongeza nafasi ya kupandishwa cheo au kupata majukumu mapya. Hatimaye, mtu anayeanza kazi, anapaswa pia kuwa na subira na mtazamo chanya. Kila kazi ina changamoto na kuna wakati mambo hayatendeki kwa unavyo tarajia kuwa na subira kubadilika kwa hali na kujifunza kutoka kwa changamoto kunasaidia kukua na kitaalam. Pia jitahidi kuonyesha shauku na kujitolea bila kuonyesha uchovu au malalamiko mara kwa mara. Kwa ujumla, mtu anaeanza kazi anapaswa kuzingatia kujifunza, kuzingatia utamaduni wa kazi, mawasiliano mazuri, nidhamu na subira. Ushauri huu, unasaidia mtu kuanza vizuri, kujenga heshima na kufanikisha maendeleo ya kitaaluma kwa muda mrefu. Kila hatua ya busara, mwanzoni huunda msingi imara kwa mafanikio ya baadae.

Kila asubui ni napo amuka, ninaanza kwa kujiandaa kisakolojia na kimwili kwa siku inayofuwata. Kwanza, funguwa macho na kuchukuwa muda kwa kupumuwa kwa utulivu ili kuwamusha mwili. Mara nyingi hufanya mazoezi mepesi ya misuli au kunyoosha mwili ili kuondoa uchovu ulio kusanya wakati wa usingizi. Mazoezi haya husaidia kuongeza mzunguko wa damu na mwili kunipa nguvu ya kuanza siku vizuri. Baada ya hapo, napenda kuandaa na kukuliwa kifunguwa kinywa, chenye, afya, mara nyingi ni chai, au kahawa, pamoja na mkate, mayai, au matunda. Kifunguwa kinywa ni muhimu kwa sababu hunipa nishati na kunisaidia kuamuka kikamilifu. Kisha, kuchukuwa muda wa kupanga ratiba yangu ya siku. Hii ni pamoja na kuangalia majukumu muhimu kupanga kipaumbele, cha kazi na kuweke malengo madogo ya siku. Shughuli hizi husaidia kuwanza siku nikiwa na mtazamo chanya na kuondoa wasiwasi wa majukumu yanayofwata. Kwa jumla kila asubui ni muda wa kujindaa kimwili na kisakolojia kuongeza nguvu na kupanga siku kwa ufanisi. Utaratibu huu hufanya nijisike tayari, mtulivu na mawazo na naweza kukabilina changamoto za siku kwa urahisi.

Ninapo kumbana na kazi ya dharula, kwanza ufanya tathmini yangu ya haraka ya hali ili kuelewa kikwangu cha uhitaji. Ni muhimu kubaki mtulivu, kwani histeria au wasiwasi vinaweza kuchelewesha maamuzi sahihi. Kisha kuchukua hatua za haraka kulingara na umuhimu wa dharula. Kwa mfano, ikiwa ni dharula ya afya, uwanza kwa kutoa msaada wa haraka au kwasiliana na wahudumu wa tiba. Aidha huweka kipaumbele kwa kazi zingine zinazo fanana huwakikisha kuwa dharura inashugulikiwa kwanza kwa kawaida natumia mbinu ya kupanhga kipaumbele. Ili kuwa kikisha kuamba jambo linaweza kuatiri zaidi au kusumbisha madhara kinatatuliwa raka. Mara nyingine ufanya mawasiliano wazi na wale wanao usika. Ili kwa kikisha kila mtu anaelewa majukumu lake na hatua zinazofanya. Baada ya kuwanza kuchukua hatua, ufatilia matokeo haraka na kurekebisha mkakati ikiwainahitajika. Kwa ujumla, kushigulikia kazi ya dharula, kuna hitaji utulivu, tathmini ya haraka, kipa umbele cha makini na mwasiliano bora. Mbenu hizi husaidia kuwakikisha dharula inashigulikia kwa usahihi na kwa haraka. Huku, ukidumisha, ufanisi katika kazi nyingine.

Ninatumia kompyuta kwa shuguli nyingi, zinazo usiana na kazi ya elimu na burudani. Kwanza kompyuta ni chombo muhimu cha kufanya kazi. Ninatumia kompyuta kuandika reporti, kuandaa nyaraka, kuwasiliana kupitia barua pepe na kupanga ratiba za kazi. Pia, kufanya kazi za uchambuzi, wa data au kuendesha programu malumu, zinazo itajika katika kazi yangu. Jambo linalo ongenza ufanisi na kuwokoa mda. Pili, kompyuta ni chombo cha kujifunza. Ninatumia kompyuta kusoma makala, vitabu vya ki-digitali au kushiriki kwenye kozi mtandaoni. Hii usaidia kuongeza marifa, kuboresha ujuzi na kufatilia maendeleo ya taluma au masomo binafsi. Pia, kompyuta huraisisha kupata tarifa kutoka sehemu mbalimbali duniaie kwa haraka na kwa hurahisi. Zaidi ya hayo, kompyuta hutoa burudani, ni natumia komputa kutazama filamu, kusikiliza muziki au kucheza mchezo midogo ya mitandaoni. Pia, ufanya mawasiliano ya kijami kupitia mitandao kama Whatsappu au Facebooku. Jambo, nalo nisailia kudumisha mausiano ya marafiki na kifamilia. Kwa ujumla, ni natumia kompyuta zaidi kwa kazi kujifunza na burudani. Nichobo chenye tamana kubwa katika maisha yangu kila siku kwa sababu kinaunganisha ufanisi, elimu na kufraia muda wa mapu mziko.

Napenda kusoma habari za mitandaoni kwa sababu ni njia rahisi na haraka kupata taarifa mpya kutoka sehemu mbalimbali duniani. Habari za mitandaoni hufanyika kwa kiasi kuliko kwa magazeti ya kawaida. Hivyo ni rahisi kufuatilia matukio kama siasa mchezo, uchumi na maendeleo ya kiteknolojia. Hii husaidia kuwa na maarifa sahihi na kuweza kupata maamuzi yenye msingi wa kweli. Mara nyingi napenda kusoma makala kutoka tovuti zinazo julikana na kuaminika. Ili kuhakikisha taarifa ninazo pata ni sahihi zaidi ya habari za kila siku mtandaoni pia hupata makala kama ambazo huwa zinatoa maelezo zaidi na uchambuzi wa matukio muhimu kupitia mtandao pia ni rahisi kulinganisha mitazamo tofauti juu ya jambo moja ambalo linalo ongeza ufamu na mitazamo mpana zaidi ya hilo kusoma habari mtandaoni kuna rahisisha kupata taarifa kwa haraka kwenye simu. Kompyuta au kibao hii ni ni muhimu hasa kwa watu wenye ratiba enye shughuli nyingi. Kwani inaweza kufanyika popote na wakati wowote. Kwa ujumla, kusomea habari za mtandaoni kuna saidia kwa taarifa haraka sahihi na urahisi. Ni njia bora ya kufuatilia duniani inayobadilika kwa kasi.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu inaleta utulivu na hisia ya amani. Sauti ya mvua ikinyesha hasa ikinyesha pole pole, hunifanya nijisikie tulivu na kunisaidia kupumzika baada ya shughuli za siku. Mvua pia hutoa nafasi ya kufikiria kusoma kitabu au kusikiliza mziki, wakati wa kuangalia mawindo ya maji yakinyesha chini. Pili, mvua hutoa baridi ya asili inayofanya hali ya hewa kukuwa yenye raha hasaa siku za joto. Ni muda mzuri wa kutumia vazi vya mvua, vyatu vya mvua au hata kucheza nje kama hali ya hewa inaruhusu. Hii huleta furaha ndogo ndogo ambayo mara nyingi haipatikani kila siku. Aidha mvua ni muhimu kwa mazingira inasaidia mimea kukuwa, kuleta uhai kwa wanyama na kuhakikisha maji yanatoaha kwenye mito na mabwawa. Hii hufanya mtu aone uzuri wa asili na thamani ya mvua kwa maisha. Kwa ujumla napenda mvua kwa sababu inaleta utulivu, baridi ya raha na furaha ndogo ndogo. Pia ni kumbusho la umuhimu wa asili katika maisha yetu ya kila siku.

Ningependa sana kujifundisha uzuri ujuzi wa kuendesha gari kwa sababu ni ujuzi muhimu unao ongeza uhuru na hufungua fursa nyingi katika maisha. Kuwa na uwezo wa kuendesha gari, kuna rahisisha kusafiri, kuenda kazini au kufanya shughuli za kila siku bila kutegemea wengine. Pia hunipa uhuru wa kusafiri sehemu mbalimbali na familia marafiki au hata kwa kazi binafsi. Kupata ujuzi huu pia husaidia kujifunza kanuni za barabarani na usalama wa tarafiki. Kuwa dereva kwenye mwenye ujuzi kuna punguza hatari za ajali na kuna saidia kutunza maisha ya yako na wengine. Aidha kujifunza kuendesha gari, hufundisha nidhamu, uvumilivu na umakini kwani kuendesha gari kunahitaji kuzingatia sheria, ishara na hali ya barabara kila wakati. Zaidi ya hayo, ujuzi huu unaweza kuwa fursa ya kiuchumi baadhi ya watu hutumia uwezo wa kuendesha kama njia kupata kipato, kama kazi ya usafirishaji au huduma za teksi. Kwa ujumla, kujifunza kuendesha gari ni ujuzi muhimu, unaoangeza uhuru, hufundisha nidhamu na uajibikaji, na hutoa fursa za kibinafsi na kiuchumi. Ni hatua ya kuwa na mtu huru na mwenye uwezo wa kujitegimea.

Ndiyo, mimi ni mtu napenda ubunifu kwa sababu napenda kufikiria kwanjia mpya za kutatua matatizo na kuonyesha mawazo yangu kwa njia tofauti. Ubunifu kwangu ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku, kwani huchangia jinsi ninavyoshugulikia changamoto na kuunda suluhisho zenye maana. Kwa mfano, napenda kutumia mbinu zisizo za kawaida kwenye kazi au kwenye shughuli za kibinafisi ili kupata matokeo bora zaidi. Pili, ubunifu hufanya maisha yawe ya kufurahisha zaidi. Napenda kujaribu mambo mapya kama vile kuunda muundo mpya wa kazi, kubadilisha mtindo wa kawaida au kutumia teknolojia kwa njia mpia. Ubunifu pia hufundisha kushirikiana na wengine kwa mawazo ya kipeke. Kwani mara nyingi, ubunifu huzaa matokeo bora wakati wazo linachanganywa na maoni ya wengine. Aidha, ubunifu huchangia ukuwaji wa kibinafsi na kitaaluma. Wakati mtu anatumia mbinu za ubunifu, anajifunza kuona fursa mahali wengine hawaoni na kufanya jambo kwa ufanisi zaidi. Pia, ubunifu hunisaidia kushughulikia changamoto kwa mtazamo chanya au kuendeleza hisia ya kuridhika na mafanikio. Kwa ujumla, ninaamini kuwa nina ubunifu kwa sababu napenda kufikiria nje ya kawaida. Kujaribu mbinu mpya na kutatua matatizo kwa njia, zenye maana na za kipekee.

Kueka neno siri salama ni jambo muhimu sana ili kuunda taarifa zako za kibinafsi na mali yako ya mtandaoni. Kwanza kabisa unapaswa kuchagua neno siri lenye nguvu ambalo haliwezi kubashiriwa kwa urahisi. Hii inamanisha kutumia mchanganyiko wa herufi ndogo na kubwa, namba na alama maalum. Kwa mfano badala ya kutumia jina lako au tarehe ya kuzaliwa unaeza kuchanganya maneno yasiyo ya kawaida kama namba au alama zinazofanya neno siri kuwa ngumu kukisia. Pili, ni vizuri kutumia maneno siri tofauti kwa akaunti tofauti. Ukitumia neno siri moja kwa kila akaunti kama litaibiwa, mhalifu wa mtandaoni anaeza kupata taarifa nyingi kwa urahisi. Kwa hivyo kila akaunti inapaswa kuwa na neno la siri la kipekee. Aitha, huna haja ya kuandika maneno ya siri mahali pa wazi. Unaweza kutumia programu salama za kusimamia passwadi ambazo zinahifadhi neno la siri kwa usalamu na kukupa urahisi wa kukumbuka bila haja ya kuandika karatasi au kumbukumbu ya wazi. Zaidi ya hayo hakikisha unabadilisha maneno ya siri mara kwa mara na kuepuka kushiriki na watu wengine. Hii husaidia kupunguza hatari ya wezi wataarifa zako. Kwa ujumla, kueka neno siri salama kuna hitaji kuchagua neno la siri lenye nguvu, kutumia maneno siri tofauti, kuepuka kuandika wazi, na kutumia programu salama ya kuhifadhi nywila. Hii inahakikisha usalamu wa taarifa zako binafsi.

Napenda sana ugali kwa sababu ni chakula cha msingi kilichojulikana sana katika jamii nyingi za Afrika Mashariki hasa Kenya. Ugali ni rahisi kutayarisha, kinadhiki njaa kwa haraka na ni chakula kinachoweza kuliwa na vyakula mbalimbali kama mboga, samaki, nyama au maharagwe. Ladha yake ni laini na muundo wake rahisi hufanya uwezekano wa kuunganisha vyakula vingi bila kugombana ladha. Aidha ugali ni chakula kinachotoa nishati ya kutosha kwa mwili. Hii ni muhimu sana kwa watu wanaofanya kazi nyingi ya mwili au wanaohitaji nguvu kwa shughuli za kila ziku. Kwa sababu unatumia unga wa mahindi, mgando, unadumu muda mrefu na hutoa nguvu taratibu. Jambo linalofaa kwa lishe endelevu. Zaidi ya hilo, ugali ni chakula kinachoshirikiana na tamaduni. Mara nyingi huliwa pamoja na familia au marafiki. Jambo linaloleta hisia ya mshikamano na furaha ya pamoja. Pia hufundisha ustadi wa kawaida wa chakula na uratibu wa kula pamoja. Jambo linalohimiza maadili ya kijamii. Kwa ujumla, napenda ugali kwa sababu ni rahisi, laini, hutoa nishati na ni sehemu ya utamaduni ya kijamii unaounga watu pamoja. Ni chakula cha kila siku ambacho kinapendeza na kinahakikishia kuridhika.

Mchezo ni nao penda katika Olimpiki ni mbio wa masafa marefu. Mbio hizi ni changamoto kubwa kwa mwili na akili kwani inahitaji uvumilivu, nguvu na mbinu za kundesha muendo wa mwili kwa muda mrefu. Inapenda mbio hizi kwa sababu, zinahimiza ni dhamu, subira na mtazamo chanya, wa kushinda changamoto. Aitha, mbio za masafa marefu, utawa hisia za mshikamano na mshindano. Kuona wanariadha wakipambana kwa bidii, hadi mwisho, kuna hamasisha kujaribu zaidi na kushirikiana katika mchezo. Hii ni moja ya sababu inayofanya mchezo hiwe kivutio. Zaidi ya hiyo, mbio hizi, hufundisha mtu jinsi ya kupanga nguvu zake, kuzingatia mwendo wa mwili na kuthibiti pumzi. Kwa hivyo, mbio za masafa marefu si tu burudani, bali ni changamoto, ya kimaadili. Na kiakili. Hii ndio sababu napenda mbio za masafa marefu. Mchezaji, ninae mpenda katika masafa marefu ni anaye toka Kenya, anaitwa Edward Kipchoge. Kipchoge, ameshinda mara kathaa, nishani ya dhahabu katika michezo, ikifuatana na kweka rekodi za dunia, mara kathaa. Hii imetupa motisha, kwa kuwa binadamu anaweza fanya jambo lolote ile tu kujiaminia.

Mimi husharekea mwaka mpya kwanjia malumu inaejumisha shukurani, furaha na matumaini mapya. Kila mwaka napanga muda wa kusharikiana na familia na marafiki. Kwani ni wakati mzuri wa kuungana na watu muhimu maisha ni mwangu. Kwanza napenda kwanza kwa kuangalia mwaka uliopita. Nikitafakari mafanikio changamoto na mafunzo niliyoyapata hii husaidia kuanza mwaka mpya kwa mtazamo chanya na kuamua mambo nitakayo rekebisha baada ya hapo, familia na marafiki kukusanya pamoja na sherekea kwa chakula kizuri, muziki na mchezo ndogo wa burudani. Wakati wakuhesabu dakika za mwisho za mwaka, mara nyingi huwa na sherehe ndogo za kufurahia kuingia mwaka mpya. Hii ni wakati wa kufuraha, kucheka na kushirikiana na hisia za matumaini. Aidha mara nyingi huwa na maazimio ya mwaka mpya ambayo ni malengo au mambo ninayo yataka. Kufanikisha kwa mwaka ujao. Hii usaidia kuwa na mwelekeo na motisha ya kuendelea kuboresha maisha yangu. Kwaajumla kusherekea mwaka mpya kwangu ni mchanganyiko watafakari, furaha, kushirikiana na wapendwa na kupanga malengo mapya. Jambo linalo ongeza thamani na mtaumaini katika maisha yangu. Haswa huo mwaka ambao tunaingia.

Sifa muhimu kwa kiongozi ni nyingi lakini bathi sinazo changia sana mafanikio yake na heshima anayo pata kwanza ni kiongozi mzuri lazima awe na uongozi wa mfano. Yani kuonyesha tabia mzuri na kufanya mambo kwa utabiti. Hii usaidia kushawisha wafuwasi wake kufanya vilevili. Pili, mawasiliano mazuri ni sifa muhimu. Kiongozi anapaswa kueza kueleza mawazo yake kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa eshima. Hii usaidia kupata maoni ya kila moja na kufanya maamuzi bora. Haitha, uamuzi bora na usahihi ni muhimu. Kiongozi mzuri huchukua maamuzi yenye msingi wa kweli na kuzingatia maslahi ya wengi. Pia, ubunifu na uwezo wa kushukulikia chaka moto usaidia kiongozi kukabiliana matatizo bila kwa atiri kazi au wafwasi waki. Zaidi, kiongozi mzuri ni lazima awe adilifu, heshima na wajibikaji kwani hizi sifa utoa wamenifu na mshikamano wa kikundi. Kwa kifupi, kiongozi mzuri ni ule anaejumuisha mfano, mawasiliano, wamuzi sahihi, ubunifu na adilifu katika kila jambo analofanya.

Kuandaa ripoti za kazi kunahitaji mipangilio mzuri, uwazi na utaratibu. Kufuata hatua ili ripoti iwe sahihi, kueleweka na yenye maana. Kwanza, mimi huchukua muda kukusanya taarifa zote muhimu. Hii ni pamoja na matukio ya kazi, takwimu, changamoto tulizo kutana nazo na suluhisho zilizotumika kufanya hivyo. Kunahakikisha ripoti yako ina maelezo sahihi na kamilifu. Baada ya hapo, napanga ripoti katika muundo unaofa. Kawaida, ripoti huanza na utangulizi unaoelezea madhumuni ya ripoti na maelezo ya jumla kuhusu kazi. Kisha inaendelea kwa mwili wa ripoti ambao una maelezo ya kina kuhusu hatua zilizofuatwa, changamoto, matokeo mwisho. Ripoti ina hitimisho linalojumuisha matokeo makuu, mapendekezo au hatua zinazofuata. Aitha inahakikisha lugha ni rahisi, wazi na isiwe ya makosa ya kila sarufi au kisayansi. Kutumia vichwa vidogo, pointi au michoro inaweza kusaidia kurahisisha kuelewa. Pia anapima ripoti kabla ya kuwasilisha ili kuhakikisha kila kitu kiko sahihi, kimepangwa mzuri. Kuandaa ripoti za kazi kunahitaji ukusanyaji wa sahihi wa taarifa, mipangilio mzuri, lugha wazi na uhakika wa mwisho.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na nina uzoefu wa kipekee. Na uzoefu ulikuwa wa kipekee sana. Licha ya kuwa na mandhari mazuri ya miji au mlima karibu na ziwa, nilivutiwa zaidi na utulivu wa maji na mazingira yanayozunguka. Ziwa ilikuwa na maji safi au tulivu. Jambo linafanya mtu ajisikie amani na utulivu. Sauti ya maji yakigonga pwani na wimbi dogo lililokaguliwa na upepo ilichangia hisia na furaha na starehe. Nilipokuwa ziwani nilifurahi kutembelea kandokando ya pwani na kuangalia wanyama wadogo wanaishi karibu na maji kama ndege na samaki. Hii ilikuwa fursa nzuri ya kuungana na asili na kuelewa umuhimu wa mazingira ya maji katika maisha ya binadamu na wanyama. Pia nilipata nafasi ya kupiga picha na kumbukumbu mandhari hayo mazuri, jambo lililoongeza furaha yangu na ziara. Zaidi ya utulivu, ziwa ilikuwa sehemu nzuri ya kufanya shughuli za burudani kama kuogelea kupiga mashua na kupumzika kando ya maji. Uzoefu huu ulikuwa wa kipekee na unanifanya uhitaji kurudi tena.

Ndiyo, ni mewahi kufika kwenye bahari. Bahari hii ilikuwa bahari, hindi. Na uzoefu huo ulikuwa wa kipekee sana. Kutazama maji ya bahari yalivyojaa rangi ya samawati huku mawimbi yakipiga pwani kwa sauti ya utulivu kuna nifanya nijisikie amani na furaha. Mandhari ya pwani ilijazwa na mchanga laini na upepo baridi ulioleta raha isiyo elezeka. Nilifurahia pia kuona wanyama wa baharini kama ndege walikuwa wkirukaruka juu ya maji na samaki wakichuruzika karibu na pwani. Hii ilinipa hisia ya kuungana na asili na kuelewa uzuri wa bahari zaidi ya utulivu wa bahari ilikuwa sehemu ya burudani ya kuogelea kidogo au kupiga picha za kumbu kumbu kwa ujumla kuona bahari ya hindi ni uzoefu wa kipekee unaounganisha hisia za furaha heshima utulivu uzuri wa asili na jambo ambalo linabaki kwenye kumbu kumbu yangu kila wakati.

Wazo zuri kwa siku ya leo ni kuanza kwa moyo safi na kuzingatia mambo madogo madogo yanayoweza kuleta furaha. Unaweza kupanga muda kwa kufurahia asubuhi, kufanya mazoezi mepesi au kutembea kidogo. Jambo, linaloongeza nishati na kuongeza furaha. Pia unaweza kutoa neno la shukrani kwa mtu wa karibu nawe au kufanya tendo dogo la wema. Kwani haya hufanya siku yako na wengine kuwa yenye maani. Zaidi ya hayo chukua muda wa kupanga malengo madeko ya siku. Hii inasaidia kuwa na mtazamo chanya na kufanikisha mambo kwa ufanisi. Kwa kifupi, siku ya leo iwe ya furaha, shukrani na utekelezaji wa mambo madogo madogo.

Ndiyo, mimi ni mpiga kura. Kupiga kura ni haki na jukumu muhimu la kiraiya linalojenga demokrasia. Kupiga kura kunatoa fursa ya kushiriki katika uamuzi, unao husu maisha ya wananchi na maendelea kitaifa. Kwani njia hii, kila raiya anaweza kutoa sauti yake kuhusu kiongozi au sera. Zinazo hitajika kutekelezwa. Kabla ya kupiga kura napenda kujipatia taarifa za kila kuhusu wa gombea au sera zilizo pendekezwa. Hii hufanya maamuzi yangu kuwa ya busara na yenye msingi badala ya kuchagua kwa bahati. Kusoma taarifa hizi pia kuna saidia kuelewa agenda ya kila mgombea jinsi takavyo wathiria wananchi wake. Kupiga kura sio tu jukumu la haki, bali pia ni njia ya kuchangia katika maendeleo ya jamii. Haitha kupiga kura kuna nisaidia kujihusisha na maswala ya uma. Hii kuimarisha hisia ya uwajibikaji na mshikamano waki jamii. Kwani kila kura inahesabiwa na kuchangia matokeo ya mwisho kwa hivyo, kushiriki katika uchaguzi ni njia ya kuthibitisha sauti yangu, na kuonesha kuwa napenda maendeleo ya taifa kwa ujumla napenda kupiga kura kwa heshima na uwajibikadi ni kizingatia taarifa sahihi na kuathiri maisha ya jamii kwanjiaa chanya kupiga kura ni haki, jukumu na nafasi ya kuleta mabadiliko katika nchi, haswa katika kijiji chako.